Mimi mara mingi hujhiisi kuwa huhisi uchovu nikiwa nasubiri kwenye foleni. Kwani mistari mingine huweza kuwa mirefu kabisa na mimi huishia kusimama kwa muda mwingi. Hivo basi mimi huishia kusikia uchovu wa saa kwenye magoti yangu. Na mimi hudhani kuwa kunaweza kuwa na jawabu ya mistari kama vile kuunda pahali pengi pa kupanga mistari ili kufanya mistari igawanywe na kuwa mifupi mifupi.

Mimi hupenda kutazama mchezo wa kandanda kwani mimi hushiriki katika michezo hiyo mimi hutazama michezo ya kandanda kwenye runinga. Isitoshe kuna wakati niliona mchezo wa kandanda wa timu ya Argentina na timu kuu ya Ufaransa. Timu ya Argentina ilijitahidi kabisa na ikahakikisha kuwa imechapa timu ya Ufaransa na ikaishia kushinda kombe la dunia mchezo huu sidhani kwamba nitaweza kuusahau kwani ulinifunza mengi kuhusu kandanda mengi ambayo hata mimi mwenyewe sikuyajua hivyo basi mimi nitapenda nitaienzi mchezo ule siku zijazo zote.

Ningependa kujifunza kuendesha gari kwani mimi hupenda magari na kwa sasa hivi siwezi kuendesha lakini nimeitimu umri wa kuenda kujifunza kuendesha gari na hivyo bazi, ningependa kuenda kujifunza kuendesha gari ili niweze kuendesha gari nijihisi vile ambaveyo watu wengine ujihisi masaa ambapo wanaendesha gari pia sio gari tu ningependa kulifunza pia kuendesha malori na hata pia trekta, ili niweze kuwa na umaarufu wa kuendesha magari aina aina ainati.

Mimi nafanya kazi ya urubani. Kitu kilichonifanya nipende kazi hii ya urubani. Ni kuwa tangu nikuwe mtoto nilikuwa napenda kutazama ndege zikipaa juu angani. Na hivyo basi niliishia kujitahidi na kusoma kwa bidii hadi nikaweza kuwa rubani. Kitu kinachonifurahisha na kazi hii ni kwamba mimi huendesha ndege na kila saa mimi huwa juu angani na ninatazama chini nikiona maghorofa marefu yakiwa madogo na pia isitoshe kuna changamoto nyingi katika kazi hii, kwanza kazi hii inahitaji uwe na afya nzuri kila wakati au hautaweza kufanya kazi hii na watu hukuwa wagonjwa katika kazi hii yetu ni rahisi lakini mimi hujitahidi hufanya mazoezi kila siku hili nisijeweza kuwa mgonjwa na mimi hata singeweza kupenda kutafuta kazi ingine kwa hii ndiyo kazi ambayo naipenda na roho yangu yote.

Malengo yangu katika kazi yangu ni kuweza kujitahidi, kufanya kazi yangu kwa wakati unaofaa na kwa njia inayofaa na kueka tia bidii kabisa ili. Mwaka unapoisha niweza kupandishwa cheo na kufanya kazi iliyo juu na hata mshahara wangu utaweza kuonge.

Ninapofurahia nyumbani, mimi huishia kusikiza muziki au hata kutazama filamu kwenye runinga kwani hii huishia kuniongezea furaha kabisa moyoni mwangu. Mara nyingi mimi hutazama filamu za wazungu ambazo huwa refu na mara nyingi huishia kunifurahisha au hata kunifanya nicheke kiasi cha kuumwa na mbavu kwani filamu hizi huwa zimeundwa na ustadi na watu wanaoelewa kazi yao ya uundaji filamu pia ningependa kuwahimiza watu wengine wajaribu kutazama filamu hizi kwani watafurahia kabisa.

Bila shaka, mimi hupenda kuzungumzia siasa kwani siasa ndiyo nguzo ya nchi yetu. Bila sisi kuzungumzia siasa, sisi hatuwezi kuchagua viongozi ambao wataeza kuongoza nchi yetu viliyo. Hivyo basi, mimi hupenda kuzungumzia siasa na wenzangu ili niweze kuona maoni yao kuhusu viongozi ambao wanaongoza nchi yetu. Kama wanafanya kazi wanayostahili kuifanya ama wao ni wafisadi na wanapora mali ya wananchi hivyo basi ningependa kuhimiza watu wote wapende kuzungumzia siasa kwani siasa ndio nguzo ya nchi yetu na wakizungumzia siasa wataweza kupata suluhisho katika matatizo yanayosumbua nchi hii yetu na hata wataweza kufanya, wataweza kuchagua viongozi ambao wataweza kuongoza nchi yetu na kujiimarisha kiuchumi na kuifanya iwe nchi inayojikimu na nchi yetu haitaishia kuwa katika madeni ambayo wanasiasa huishia kuomba katika nchi zingine na wanaishia kukula madeni yale na katika ufisadi wao.

Kumbu kumbu nzuri nilio nayo kutoka utotoni. Ni kumbu kumbu yangu na marafiki wangu wakati ambapo tulikuwa tunapenda kukimbia na kucheza kwenye mvua wakati mvua ilikuwa ikinyesha. Mara mingi mvua ilipokuwa ikinyesha mimi na wenzangu kama watano hivi tulikuwa tunakimbia na kucheza kwenye mvua. Kwa bahati nzuri, hatukuwahi kuwa wagonjwa kwani mola alikuwa nasi. Mara nyingi tulishikwa na wazazi na hata kuchapwa lakini hatukuwacha tabia hiyo kwani ilikuwa inatufurahisha na tungeifanya mara kadha wa kadha.

Naam, mimi napenda kujifunza historia kwani hadithi hizi za historia huweza kunipa manufaa na hata kwa kuelewa hadithi hizo za historia. Mimi huweza kuelewa mambo yanavyofanyika sasa hivi kwani historia hiyo na mambo yanayofanyika saa hizi huwa na uhusiano ambao ukisoma historia tu ndivyo unaweza kuelewa. Na pia kwa kusoma historia hiyo, mimi hukuza akili yangu na kufanya akili yangu kuweza kujua mambo mengi na hata kuwa na uwezo wa kuambia wenzangu mambo ambayo nimeweza kusoma kuhusu historia. Historia yetu huwa muhimu kwani bila historia yetu sisi hatungeweza kuwa pahali tulipo sasa hivi kwani sasa hivi kwani ni mimi ningependa kuwahimiza watu wote waweze kusoma historia kwani kwa kusoma historia unaweza hata kujiburudisha kwa njia hiyo ya kusoma na pia utaweza kupata maarifa ambayo yataweza kusaidia katika maisha yako ya usoni.

Mimi hushughulikia muda wangu kazini vizuri kwa kuhakikisha nimepanga kazi yangu kulingana na muda ambao nafaa kuufanya. Kwa kufanya hivi, mimi huweza kupata, kujua namna na ninaeza kutumia wakati wangu kwa wakati unaofaa. Kama kazi imezidi muda ambao niliwekea, mimi huachana na kazi hiyo na kufanya ile ingine kwa haraka ili niweze kuunda wakati kidogo kutoka kufanya kazi ile kwa haraka ambao nitaweza kutumia kumaliza kazi hii ingine ambayo nilikuwa nayo.

Mimi hujikinga kutoka kwa vitisho vya mtandaoni kwa njia hizi. Kwanza, mimi huwa siweki picha zangu mtandaoni ovyo ovyo kwani. Watu pale mtandaoni huweza kuchukua picha zako na hata kuandika mambo mabaya kuhusu picha yako. Pili, mimi kuna mahali ambapo unaweza kureporti watu ambao wanakutishia kule mtandaoni. Hivyo basi mimi ninapotishiwa pale mtandaoni mimi huiishia kuenda kurepoti wahao na hata mara nyingi wao huweza wakafukuzwa.

Mara nyingi, mimi hushirikiana na timu yangu, hasa timu yangu ya kucheza kandanda katika mazoezi. Kushirikiana katika mazoezi, kila mtu huweza kujifunza kitu kipya ambacho, anaweza kuja kukitumia katika mechi ambazo sisi huishia kucheza baada ya kila wiki mbili. Na pia kwa kuja pamoja na kushirikiana, kila mtu anaeza toa wazo lake ambalo zina linaweza tusaidia kuimarisha timu yetu. Haswa kuna wale ambao hu hutazama mipira za aina mbali mbali kwenye mpira mtu yule ambaye tunacheza naye katika timu yetu anapotazama wachezaji wakifanya mambo yao kwenye runinga. Anaweza kujifunza moja au mbili ambalo, anaweza kuja na kutuambia wakati wa mazoezi jinsi tunavyoweza kuimarisha.

Mimi ku hupenda kuona filamu za vichekesho kwani filamu hizi huburudisha kabisa. Hasa za wafaranza, wacheshi wao huwa wamebobea kwani huko katika inchi yao. Wao huwa na vyuo vikuu ambavyo hufunza wacheshi hao jinsi ya kufanya kazi yao. Hivi wacheshi hao huwa wamebobea katika kazi wanayoifanya. Na mimi hupenda kutazama vipindi kama vile kwani wachekeshi hao kwa kuwa wamebobea hunifanya nicheke kiasi cha kufunjika mbavu na pia hata tukiwa na rafiki na familia zangu sisi huweza kufurahia na wahenga walituambia kuwa kucheka kila siku husaidia kuongeza siku katika maisha yako hivyo basi mimi hufurahia kuona filamu hizo na hunifanya kuongeza siku katika maisha yangu hivyo pia ningependa kuwati kuwahimiza watu watu wenzangu na hata marafiki zangu waweze kuona filamu hizo kwani wataburudika na watafurahia visa.